Ni kweli napendelea kusoma na kuandika vyote, lakini kwa sababu ya uchaguzi ningependa kusema ya kwamba napendelea kusoma kidogo zaidi. Kile ambacho ninakiandika badae, kile ambacho nimekisoma. Kwanza kabisa, nina sababu nyingi ambazo zinafanya nipendelee kusoma. Kusoma kunanijenga kia kili. Kadri ninavyosoma zaidi, ndivyo msamiati wangu unavyoongezeka. Kuelewa kwangu kwa lugha, kunakuwa bora zaidi, na uwezo wangu wa kufikiri kwa kina unazidi kuwa. Kusoma hunifundisha namna ya kuchambua hoja, kutofautisha ukweli na maoni, na kufanya maamuzi yenye msingi. Pia kusoma hunisaidia kuboresha kumbukumbu na umakini, kwa sababu huitaji akili kuzingatia kwa muda mrefu. Kusoma pia ni chanzo kikuu cha maarifa. Kupitia kusoma mimi napata habari mpya, mitazamo tofauti na uwelewa mpana wa dunia. Kusoma vitabu, makala, magazeti na hata maandishi ya mtandaoni imenisaidia pakubwa kufungua akili na kunipa fursa ya kujifunza mambo ambayo siku nayajua. Kama vile nikisoma historia, hunifanya nielewe yalipotoka mataifa na jamii mbali mbali. Kusoma sayansi pia hunisaidia kuelewa mazingira yanayonizunguka. Pia, kusoma ndicho chanzo cha kuandika vizuri. Mtu hawezi kuwa mwandishi mzuri bila kuwa msomaji mzuri. Kusoma, hunipa mifano ya mitindo mbali mbali ya uandishi, hunionyesha jinsi waandishi wanavyoelezea mawazo yao. Na hii hunipa mskumo wa kuandika kwa ubunifu. Kila ninaposoma kitabu kizuri au makala yenye nguvu nahamasika kuandika kwa mtindo wangu. Kusoma pia hunipa utulivu wa akili. Wakati mwingine kusoma ni njia ya kupumzika na kujitenga na mawazo mengi ya kila siku. Nikisoma hadithi najikuta nikiingia katika dunia nyingine. Kwa muda kidogo unapata kwamba nimesahau changamoto zangu. Hii ni tofauti kidogo na kuandika ambapo wakati mwingine unahitaji nguvu zaidi ya kiakili na kihisia. Kusoma pia kuna nisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Ninajitahidi kusoma mara kwa mara na kuandika kadri niwezavyo. Mtu huwezi soma kama pia huwezi jua kuandika. Kuandika ninapenda kwa sababu ndoto zangu, changamoto zangu, hata mawazo ya kufikirika. Kuandika unanisaidia kuachilia hisia hasa pale ninapokuwa na mawazo mengi au hisia nzito. Ni kama mazungumzo ya ndani yanayowekwa kwenye karatasi au skrini. Pia kuandika kuna faida kubwa ya kukuza nidhamu ya fikra. Unapo lazimika kuandika lazima ufikirie kwa mpangilio maalum, wazo la mwanzo, mifano, hoja kuu. Hii hunifundisha kuwa na mpango, kuwa makini na maneno ninayoyatumia, na kuhakikisha ujumbe wangu unaeleweka. Pia kuandika kunanisaidia kuboresha lugha yangu, sarufi na mtiririko wa mawazo. Kwa ujumla siwezi sema kuwa napenda kimoja na kuchukia kingine. Kusoma na kuandika ni kama pande mbili za sarafu moja. Kusoma hunijenga na kunilisha kiakili, huku kuandika kunaniruhusu nitoe kile nilichojenga ndani yangu. Napendelea kusoma zaidi kidogo kwa sababu ndicho chanzo cha maarifa na msukumo. Lakini kuandika pia ni muhimu ili maarifa hayo yawe ya ya maana na ya matumizi. Kwa hivyo katika maisha yangu ya kila siku, ninajitahidi kusoma mara kwa mara na kuandika kadri niwezavyo. Ninaamini kuwa mtu anayesoma bila kuandika hukusanya maarifa bila kuyatoa. Na mtu anaye andika bila kusoma hujikuta hana cha maana cha kuandika. Ndiyo maana napendelea vyote viwili kwa usawa lakini nikiwa na mwelekezo mdogo zaidi upande wa kusoma.

Mimi napenda kwenda madukani wakati wa asubuhi hasa mapema kabla ya watu wengi kufika. Huo ndio wakati nilionao ukiwa bora zaidi. Kwanza kabisa asubuhi ni wakati bidhaa nyingi huwa bado mpya na zimejaa kwenye rafu. Matunda mboga mkate na bidhaa nyingine muhimu huwa zimepangwa vizuri na bado hazijachaguliwa sana na wateja. Hii hunipa nafasi ya kuchagua bidhaa bora zaidi, zenye ubora mzuri na zenye ni safi. Kwa upande wa masoko ya wazi asubuhi pia ndio wakulima wauzaji, huleta bidhaa zao mpya kutoka mashambani. Pia asubuhi ni wakati wa utulivu. Maduka mengi huwa hayajajaa watu, kelele huwa chache na mazingira yanakuwa matulivu. Hali hii hunisaidia kufanya manunuzi bila haraka au msongo wa mawazo. Naweza kutembea taratibu ndani ya duka, kuangalia bidhaa kwa makini, kulinganisha bei na kufanya maamuzi bila kuhisi kushinikishwa na foleni ndefu au msongamano wa watu. Pia kwenda madukani asubuhi hunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Nikisha nunua mahitaji mapema ninakuwa huru kufanya shughuli nyingine bila wasiwasi wakukimbizana na muda. Hii hunifanya nijisikie nimeshaanza siku kwa hatua muhimu na hunipa amani ya akili kwa kujua kuwa mahitaji ya nyumbani yameshatimizwa. Kwa upanda wa fedha asubuhi wakati mwingine huwa na bei nzuri au punguzo maalum. Hasa katika masoko ya mboga au maduka madogo. Wauzaji hupendelea kuuza mapema ili kuanza siku vizuri. Hivyo mazungumzo ya bei huwa rahisi, hii ni faida hasa katika mazingira ya soko la kienyeji ambapo maelewano ya bei ni sehemu ya kawaida ya manunuzi. Hata hivyo natambua kuwa kwenda madukani asubuhi kuna changamoto zake wakati mwingine maduka yote huwa yajafunguliwa mapema sana. Unapata kwamba bidhaa fulani bado hazijaletwa. Pia kwa watu wanaoanza kazi, mapema inaweza kuwa vigumu kupata muda wa kwenda dukani asubuhi. Hii inahitaji mtu kupanga ratiba yake mapema au kuchagua siku maalum kama mwishoni mwa wiki. Licha ya changamoto hizo bado mimi naona asubuhi kuwa bora zaidi kuliko mchana au jioni. Mchana hasa wakati wa mapumziko ya kazi, maduka huwa yamejaa watu, foleni huwa ndefu na muda huwa mdogo. Hii hunifanya nijisikie nimechoka na wakati mwingine kufanya maamuzi ya haraka ambayo siyo bora. Jioni ingawa kuna urahisi kwa watu wengi waliomaliza kazi. Au huwa kuna uchovu mwingi na msongamano mkubwa zaidi. Jambo linalopunguza raha ya manunuzi. Kuna kupiga kipengele cha hali ya hewa. Asubuhi mara nyingi huwa na hewa safi na joto halijapanda sana. Hasa katika maeneo yenye jua kali. Hii hufanya kutembea dukani au sokoni kuwa rahisi na kufurahisha zaidi kuliko kwenda wakati wa joto kali la mchana. Kwa upande wa kisaikolojia, asubuhi hunipa hisia ya uthibiti na utaratibu. Ninapofanya manunuzi mapema huwa nahisi nimepanga maisha yangu vizuri na ninathibiti muda wangu. Hii hunipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nifurahie zaidi shughuli nyingine za siku. Wakati mwingine huwa nalazimika kwenda dukani nyakati nyingine kabisa. Kuna nyakati ambapo nalazimika kwenda jioni au usiku. Hasa kwa manunuzi ya dharura au mahitaji ya ghafla. Lakini hata hivyo napofanya hivyo huwa najitahidi kuchagua maduka yasiyo na msongamano mkubwa au nyakati ambazo si marufu sana. Mimi napenda kwenda duka sokoni kwa sababu ya utulivu wake upatikanaji wa bidhaa pia unachangia mimi nienda sokoni asubuhi na mapema. Uwezo wa kupanga siku vizuri. Ninapoenda sokoni mapema masaa mengine naweza jipanga kufanya vitu zangu nikijua ya kwamba mambo ya soko yako sawa. Pia inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ni wakati unaonipa amani ya akili na kunifanya nifurahie zaidi shughuli za manunuzi. Kwangu kwenda dukani si kununua vitu tu bali ni sehemu ya ratiba ya maisha. Na asubuhi ndiyo wakati unaonifaa zaidi kufanya hivyo kwa ufanisi na utulivu mwingi na kupata bidhaa mzuri zaidi.

Ndiyo nimewai fanya kazi ya kujitolea. Kwanza kabisa kazi ya kujitolea ni kutoa muda, gubu, unyuzi na lasirimali zako kwa ihari bila kutarajia malipo ya kifedha. Hii naweza kuwa kusaidia watu binafsi jamii nzima au makundi. Kazi ya kujitolea imekuiwepo kwa muda mrefu katika jami nyingi na ni moja ya nguzo muhimu zinazojenga mshikamano unautu. Kwa kweli kuna aina nyingi za kujitolea. Baadhi ya watu hujitolea katika shule kwa kuwasaidia watoto kusoma kutoa ushauri. Wengine hujitolea katika vyuo vya afya kusaidia wagonjwa kuhamasisha afya bora au kusaidia waudumu wa afya. Pia kuna kazi za kujitolea zinazohusiana na mazingira kama kupanda miti kusafisha maeneo ya umma na kuelimishana jamii kuhusu utunzaji wa mazingira. Mimi niluwaijitolea kwa mwalimu. Na mojawapo ya faida kubwa ni ya kwamba mtu unaridhika moyoni. Unapomsaidia mtu bila kutarajia chochote. Unapata furaha ya ndani na isia kutimiza wajibu wa kibinadamu. Hii uongeza hali ya kujiamini na husaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu unahisi unamchango chanya katika dunia inayo kuzunguka. Kazi ya kujitolea pia husaidia kujenga ujuzi na uzoefu. Kupitia kujitolea mtu binafsi unaeza kujifunza uungozi, mawasiliano, kufanya kazi kwa timu na kutatua matatizo ya nayo ibuka unapoendelea kufanya shughli au kazi. Ujuzi huu ni muhimu sana katika maisha ya kazi na unaweza kusaidia mtu kupata fursa bora zaidi na ajira au maendeleo ya kitaaluma. Pia kujitolea kwa kazi kuna imarisha mshikamano wa kijamii. Kujitolea huwa kutanisha watu kutoka asili tofauti, umri tofauti na mitazamo tofauti. Hii huongeza uelewano, uvumilivu na heshima miongoni mwatu. Jamii yenye watu wanao jitolea mara kwa mara huwa na mshikamano mkubwa na uwezo wakukabiliana na changamoto. Hata hivo kazi ya kujitolea ina changamoto zake. Wakati mwingine mtu unaeza kukosa mda kutokana na majukumu ya kazi wu familia. Pia kuna nyakati ambapo, kazi ya kujitolea inaeza kuchosha kimwili au kihisia. Asa inapohusisha kusaidia watu wanao pitia hali ngumu kama umasikini na majanga. Hii inahitaji uvumilivu na moyo wa kujitoa. Hivo basi wakati mtu anapojitolea, ya paswa ajue ya kwamba maranyingi ataitajika kuwa mvumilivu na hawe na moyo wa kujitolea kuwasaidia watu bila manunguniko. Wakati mwingine pia, unaeza kupata changamoto ya kukosa raslimali au msaada wa kutosha. Watu wanao jitolea wanaeza kukutana na uhaba wa vifaa, miundombinu ama fedha. Jambo hili linaeza kufanya kazi kuwangumu zaidi. Hata hivo changamoto hizi maranyingi wafanya wajitolea kuwa wabunifu na kushirikiana zaidi ili kufikia malengo yao bila kunungunika. Kujitolea pia kuna jenga maadili mema. Kama huruma uvumilivu na kujali wengine, wakati unajitolea ina kufundisha kuwa mtu kuthaminika kile alicho nacho na kuelewa changamoto wanazo kabiliana nazo wengine, hi umfanya mtu kuwa na mtazamo chanya zaidi kuhusu maisha. Pia katika jamii zetu, kazi ya kujitolea ina mchango mkubwa zaidi, inasaidia kuziba mapengo pale ambapo rasilimali za serikali au mashirika hazitoshi. Ukijitolea katika kusaidia watoto pale shuleni kama mimi, watu huwa inaleta mabadiliko makubwa katika maisha yao ya kila siku. Hata kama mtu hajai kufanya kazi ya kujitolea maranyingi, wazo la kujitolea ni muhimu sana. Ninaweza kuanza kwa hatuwa ndogo kama kusaidia jirani, kushiriki shuguli za kijamii au kutoa msaada kwa mtu anaye hitaji. Hatuwa hizi ndogo zinaeza kuleta mabadiliko makubwa kwa mtu binafsi na kwa jamii nzima. Kwa hivo, kazi ya kujitolea si tu kutoa msaada, bali ni njia ya kujijenga, kujenga jamii na kuhimarisha ubinadamu kati yetu. Kwa hivyo wakati unapo jitolea, mtu yafaa ajifunze kutonungunika na kufanya kazi na moyo wake wote.

Mandhari mazuri zaidi niliwahi kuyaona ni yale yanayochanganya, utulivu wa asili, mwanga wa asubuhi ya jioni na hisia ya ukubwa wa dunia. Kwanza, mandhari ya vilima na mabonde yenye kijani kibichi ni ya kuvutia sana. Kuwa na vilima vikifuatana hadi mbali, pingine vikiwa vimefunikuwa na ukungu wa asubuhi, hunifanya nihisi unyenyekevu mbele ya ukubwa wa asili. Mandhari ya aina hunikumbusha umuhimu wa uvumilivu na muda. Kwa sababu vilima vinajengwa polepole kwa miaka mingi, utulivu wake hunifanya nitafakari maisha, nipange mawazo yangu, na nijione kama sehemu ndogo ya mfumo mkubwa wa dunia. Mandhari ya jua linapotuwa jioni. Ni mandhari ya kipekee kwa uzuri wake wa kisia. Rangi kali za machungwa nyekundu na zambarau zinapo enea angani. Zinaleta hisia ya shukrani na tafakari. Jua linapozama taratibu kuna ukimya wa ajabu unaotanda kama vile asili inatoa ishara ya kupumzika. Mandhari haya hunifanya nikumbuke matukio ya siku kutathmini yaliyo mema na kukubali changamoto zilizojitokeza. Mandhari ya savana yenye miti ya kejia na nyasi ndefu ni ya kufutia kwa urahisi wake wake kuona nyasi zikicheza na upepo miti ikisimama imara na anga pana juu yake hunipa hisia ya uhuru. Mandhari ya aina hii inaonyesha uzuri na uwiano kati ya ukame na uhai. Ni mandhari yanayonifundisha kuwa hata katika mazingira magumu. Maisha yanaendelea na uzuri wake hayapotei. Mandhari ya bahari au maji makubwa. Ni kati ya yale yanayonipa amani ya kipekee. Nikisikia sauti ya mawimbi, ikipiga ufukweni, nikiona maji yakibadilika rangi kulingana na mwanga wa jua na nikihisi upepo wa bahari ukinituliza. Hiyo inanituliza sana. Mandhari ya maji hunifundisha kuhusu mabadiliko, mawimbi huja na kuondoka. Kama vile changamoto na furaha maishani. Kuangalia upeo wa macho baharini hunipa hisia ya kutokua na mipaka na kunipa nafasi ya kuota ndoto kubwa. Pia mandhari ya jua linapochomoza asubuhi. Ni miongoni mwa yaliyonigusa sana. Asubuhi mapema anga huwa na rangi laini. Machungwa wa hafifu waridi na bluu nyepesi zinapochanganikana polepole. Mwanga wa kwanza wajua unapogusa ardhi. Majani huonekana kung'aa kwa umande na hewa huwa safi na tulivu. Mandhari haya hunipa hisia ya mwanzo mpya matumaini yaliyojaa amani. Ni wakati ambao dunia inaonekana kama bado haijaguswa na pilika pilika za siku. Na hivyo haya mandhari hunipa matumaini. Pia kuna mandhari ya mvua nyepesi au baada ya mvua yanavutia sana. Harufu ya udongo uliolowa, majani yaliyong'aa na anga iliyosafishwa hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Mvua huleta uhai mpya na mandhari baada ya mvua huonekana safi na yenye nguvu. Ni wakati ambao asili inaonekana kupumua kwa kina. Zaidi ya uzuri wa macho mandhari haya yana athari kubwa kisaikolojia yananisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza ubunifu na kunipa mtazamo chanya wa maisha. Mandhari nzuri hukumbusha kuwa kuna uzuri mwingi duniani hata pale maisha yanapokuwa na changamoto. Kwa ujumla, mandari mazuri niliyowahi kuona si tu kwa picha nzuri, bali ni kwa uzoefu wa hisia na mawazo. Yani kile ambacho kiko kwa akili yangu na kile ambacho nakiona siku baada ya nyingine. Mandhari hayo hunifurahisha sana. Na hisia hizi na mawazo yamebaki akilini kwa sababu yananigusa kwa njia ya ndani kabisa. Yananipa amani, hunifundisha uvumilivu. Na hunikumbusha kuthamini dunia ninayo ishi. Kwa mtazamo wangu, mandhari mazuri ni zawadi ya asili. Inatotualika tusimame, tutazame na tufurahie uzuri ulio tuzunguka. Kwa hivyo sisi kama binadamu tuwe wavumilivu, tusiwe wa kubagua, kuna wakati wa ukame, kuna wakati wa mvua na yote yaja kwa pamoja na kwa mibaraka yake Mungu.

Sera ninayeiona kuwa muhimu zaidi katika kampuni ni sera ya mawasiliano na heshima kazini. Kwa sababu, hizi sera mbili ndizo msingi unaoathiri karibu kila jambo lingine ndani ya shirika. Kwanza kabisa, sera ya mawasiliano na heshima kazini ni mwongozo unawaeleza jinsi, wafanyikazi, wasimamizi na viongozi wanavyopaswa kuwasiliana na kushirikiana. Inahusisha namna ya kuzungumza, kuwasilisha maoni, kushugulikia migogoro na kutoa mrejesho. Sera hii pia inasisitiza heshima kwa kila mtu bila kujali jinsia, umri, cheo, kabila au nafasi yake kazini. Sababu kubwa inayofanya nione sera hii kuwa muhimu ni kwamba sera hii inaimarisha mazingira mazuri ya kazi wafanyakazi wanapohisi kuheshimiwa na kusikilizwa huwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Hali ya hofu, dharau na kijeli inapungua. Watu huwa huru kushirikisha mawazo yao kuuliza maswali na kutoa mapendekezo ya ubunifu. Hii uongeza ubora wa kazi na maendeleo ya kampuni. Pia, mawasiliano ya duni ndio chanzo cha migogoro mingi kazini. Pahali ambapo unaona ya kwamba akuna mwongozo wa wazi wa jinsi watu wanavyopaswa kuwasiliana hutokea kutoelawana manuguniko na chuki. Sera ya mawasiliano husaidia kuweka matarajio wazi nini kinaruhusiwa nini hakiruhusiwi na jinsi ya kushughulikia tofauti za maoni kwa njia ya kitaalam. Sera ya mawasiliana na heshima inachangia sana kuongeza uwajibikaji pale kazini na uwazi. Napo wekwa wazi jinsi taarifa zinavyo paswa kusambazwa, nani anaye paswa kuwasiliana na nani, na kwa njia gani hii hupunguza uvuno na taarifa zisizo sahihi. Wafanyakazi hupata taarifa sahihi kwa wakati, jambo linalowasaidia kufanya maamuzi bora na kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Sera hii ni muhimu katika usimamizi wa migogoro. Migogoro haiwezi kuepukika pale watu wanaofanya kazi pamoja lakini kinacho fanya tofauti ni jinsi migogoro hiyo inavyo shugulikiwa. Sera nzuri huweka taratibu za wazi za kuripoti malalamishi, kusikiliza pande zote na kutafuta suluhisho la haki. Hii husaidia kuzuia migogoro midogo kukua na kuwa matatizo makubwa yanayo athiri uzalishaji. Sera ya mawasiliana na heshima kazi ina mchango mkubwa katika kuendeleza uongozi bora. Viongozi wanaofuata sera hii hujifunza kusikiliza wafanyikazi wao kutoa maelekezo kwa heshima na kuongoza kwa mfano. Hii inasaidia pakubwa sana kwa sababu kama kiongozi anaongoza kwa mfano, hii itajenga imani kati ya viongozi na wafanyikazi na imani ninguzo muhimu katika mafanikio ya kampuni. Sera hii pia inaumuhimu mkubwa katika kulinda afya kisakolojia ya wafanyakazi. Mazingira yenye mawasiliano mazuri na ya heshima hupunguza msongo wa mawazo, unyanyasaji kazini na uchovu wa akili. Wafanyakazi wanapo kuwa na amani ya akili inaleta nguvu chanya kazini na hupunguza utoro au kuacha kazi mara kwa mara. Pia, kuna changamoto na katika kutekeleza sera kwenye kampuni. Kutekelezaji wake, kuandika sera ni rahisi kuliko kuishi. Kuna wakati baadhi ya viongozi ya wafanyikazi, wanaweza kupuuza muongozo huu. Haswa wanapokuwa na shinikizo au hasira. Ndio maana ni muhimu kampuni isiishie kuandika sera tu, bali ihakikishe kuna mafunzo ya mara kwa mara, ufuatiliaji na hatua sahihi kwa wanao husika kwenye hio sera. Sera ya mawasiliano na heshima kazini huongeza sifa na umvuto wa kampuni. Kampuni inayo julikana kwa kuwatendea wafanyikazi wake kwa heshima huvutia vipaji bora na ujenga uaminifu kwa wateja na washirika. Sifa nzuri, huendelea na huenea kote kote na kuleta wateja.

Kwanza kabisa, mimi hufanya usafi wa binafsi kama kuoga. Kuoga kwa maji ya uvukuvugu hunisaidia kuondoa uchoo ya siku nzima na kunipa hisia tolivu. Pia ni muda wakujitunza ambao hunifanya nijisikie nipo tayari kimwili na kiakili kwa mapumziko ya usiku. Pia mimi upunguza shughuli nzito. Napo karibia muda wakulala mi uwacha kazi nzito za akili au mwili kama kufanya kazi ya ziada, mijadala mirefu au matumizi makubwa ya simu. Badala yake mi huanza kupunguza kasi ya shugli zangu ili kuhupa mwili ishara kwamba muda wakupumzika wakaribia. Iyo nisaidia kupunguza msisimuko wa akili unaoweza kunizuia kupata usingizi mzito. Mimi usoma kidoko na kwa utaratibu. Si kusoma kwa muda mrefu au kwa lengo la kumaliza kitabu. Bali mimi usoma kurasa chache za kitu kinachotuliza akili kama hadithi nyepesi, makala ya kutia moyo au maandishi ya kielimu yasio na msisimko mkubwa. Kusoma unisaidia kuondoa mawazo ya siku na kuingiza akili katika hali ya utulivu. Pia mimi ujitahidi kupanga mawazo yangu. Wakati mwingine mi huandika mambo machache nilio yafanya siku hiyo. Yale nilio fanikiwa au mambo nilio yapanga kufanya kesho. Hiyo unisaidia kutoa mawazo kichwani na kuyayeka mahali salama. Hili ya sinisumbue ninapokuwa kitandani kuandika au kutafakari kidogo hunisaidia kufunga siku kwa amani. Pia kabla nilale, mimi upunguza matumizi ya simu na skrini. Mwanga wa skrini unaeza kuathiri usingizi, hivyo huzuia matumizi ya simu au televisheni, dakika kadhaa kabla ya kulala. Ikiwa lazima nitumie simu, mi huweka mwanga mdogo au hali ya usiku. Hatua hiyo hunisaidia kulala haraka na usingizi mzito zaidi. Kabla ya kulala miujipa muda wa kutafakari na kushukuru. Inaeza kwa kimya kimya, kufanya maombi au mawazo ya shukrani kuhusu mambo mema ya siku. Hatua hii unipa amani ya moyo na unisaidia kulala nikiwa na hisia chanya badala ya wasiwasi au mawazo mazito. Mimi huwakikisha mazingira ya kulala yako sawa. Hii inahusisha kupunguza mwanga kuhakikisha chumba ni safi na kimya na kuandaa kitanda vizuri. Mazingira mazuri unisaidia kupata usingizi wa haraka na usingizi mtamu. Pia mimi ujitahidi kulala kwa mda unaufanana kila siku ili kujengea mwili ratiba thabiti ya usingizi. Kabla ya kulala, mimi ujiepusha na vinywaji au vyakula vinavyo sisimua kama kahawa au vyakula vizito. Badala yake, mimi kama nahisi njaa kidogo naeza kula tu kitu chepesi au kunywa maji kidogo. Hii husaidia mwili kupumzika bila usumbufu wa mmeng'enyo wa chakula. Baada ya kufuata hatua hizi ninapo lala, mimi huwa na hisia tulivu na utayari wa usingizi. Utaratibu huu hunisaidia si tu kulala haraka, bali pia kuamka nikiwa na nguvu na mtazamo mzuri wa siku inayofuata. So wakati mwingi tunapojiandaa kulala ni vizuri uangalie kwamba mazingira yako sawa, hamna kelele mle ndani, taa zikona mwanga, hafifu mwanga wenye hauta zuia macho yako kulala na pia usinywe vinywaji ambavyo vita kusisimua ili uje ukakosa usingizi. Vinywaji kama kahawa sana sana, ndivyo vinaleta madhara wakati mtu anapotaka kulala. Kile ninacho fanya usiku kabla ya kulala si tu tabia ya kawaida, bali ni uwekezaji katika afya yangu ya muda mrefu. Kwa kujitunza, kwa kutafakari na kwa kupunguza msisimko, mimi huwa najiandaa kwa usingizi mzuri, unawao nisaidia kuwa na nguvu, umakini na ustawibora siku inayofuata. Wakati unapoingia mle kitandani upate ya kwamba usingizi ni wamang'amu mang'amu iyo inakwambia ya kwamba kuna jambo haliko sawa hivyo ya paswa ulizingatie ndio akili itulie uweza kulala vizuri.